Napata habari kwa kusoma au kujifunza kutoka sehemu nyingi, vitabu, mitandaoni, makala na mazungumzo na watu. Nikikosa kitu au kama ni habari mpya, naenda kutafuta ili kujua zaidi. Kwa ufupi, najifunza kama mtu anayependa kuuliza na kuchunguza mambo.

Shuguli ninayoipenda zaidi ni kuongea na watu, kupata mawazo yao, kusikiliza hadithi zao na kusaidia pale ninapoweza. Hilo hunifurahisha sana. Kila mazungumzo huwa tofauti, na hapo ndipo napopata ladha.

Napenda kutumia muda na familia kwa mambo rahisi kukaa pamoja kuzungumza bila haraka kushiriki chakula kucheka na kusikiliza kila mtu anaposhiriki mawazo yake. Si lazima pawe na tukio kubwa, uwepo tu na muda wa pamoja vinatosha.

Ndiyo, kwa kiasi fulani, nafuatilia na kuelewa matukio ya kimataifa, kama siasa za dunia, migogoro, maendeleo, ya sayansi na teknolojia, mabadiliko ya tabainchi na mambo ya nayothiri watu wengine kwa ujumla. Hii, unisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na kujibu maswali ya watu kwa muktadha mzuri.

Nilipenda sana somo ya sayansi. Sababu ni kwamba, sayansi inachunguza jinsi dunia inavyo fanya kazi kuanzia nyota za sayari hadi mwili wa binadamu na mimea. Inachanganya kufikiria kwa kina, majaribio na mshangao wa haha kila unapogundua kitu kipya.

Ndiyo, napenda kuogelea. Hunifanya nijisikie huru na mtulivu kua ndani ya maji kuna punguza mawazo, kuna burudisha mwili na kuna leta amani fulani ya kipekee. Ni kipata nafasi na furahia zaidi kuogelea mahali palipo tulivu hasa asubuhi au jioni.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio makini na hatua kwa hatua. Kwa mfano, kufafanua malengo wazi. Kwanza, naandika malengo ambayo ni maalum, yanayopimika, yanayofikika, na yanayohusiana na kazi. Na yenye muda maalum.

Harufu ninayowipenda zaidi ni harufu ya mvua inayo mwagika kwenye udongo kavu. Harufu hiyo inaleta hisia ya utulivu, inakumbusha asili na maranyingi wambatana na upepo wabaridi kidogo na sauti za asili. Na kila kitu kicho kinacho changanyika, kinanifanya nijisikie huru na mtulivu.

Napiga picha kwa kadri ya nafasi na hamu ya kukumbuka jambo fulani Siki la mara, kwa mfano, nikiona mandari nzuri, jua likichomoza au likizama. Pia, tukio malum kama serehe, arusi au likizo. Na vitu vya kuchekesha au vya kipeke vina vya nifurahisha.

Ninapenda nyama ya ng'ombe sababu ni kwamba ina ladha tajiri na yenye umami. Inaeza kupikwa kwa njia nyingi. Kama, kukua steki, kupikwa kwenye mchuzi mzito au kuchoma kwenye 'grill'. Pia, nyama ya ng'ombe yenye mafuta kidogo, hufanya iwe laini. Jambo ambalo linapendeza sana kinywani.

Napenda kudhamini mafanikio yanayothibitisha juhudi na ufanisi wa kazi wangu. Kwa mfano, kukamilisha mradi mgumu kwa mafanikio. Unapohisi kuwa kazi yako imeleta matokeo chanya kwa timu au kampuni.

Napenda kutumia mchanganyiko wa njia wa mawasiliano kulingana na hali na umuhimu wa ujumbe. Kwa mfano, ana kwa ana, wakati kuna majukumu magumu au mazungumzo yenye umuhimu na hisia, kuzungumza uso kwa uso hufanya kila kitu kuwa wazi na kuondoa mchanganyiko.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hupanga na kuorodhesha kazi. Naandika kazi zote zinazohitajika kufanywa kupanga kwa kipaombele. Hii hufanya mambo yasiyokuwa ya dharura yashughulikiwe kwanza.

Napenda zaidi majira ya kuchipua, kwa sababu hali ya hewa ni ya wastani, si baridi sana wala jotokali. Asili inakua hai, mauwa yanachanua, miti inakua ya kijani na hewa inahisi mpia. Pia yanatoa isia na muanzo mpia, kama ukurasa mpia maishani.

Napenda hali ya hewa ya wastani yenye joto kidogo na upepo mzuri kwa sababu haiko baridi sana wala joto kali. Unahisi raha bila kuvaa nguo nyingi au jasho. Pia upepo safi au brisa ufanya hewa kuwa nzuri kupumua.

Ili kujitunza nazingatia afya ya mwili. Kufanya mazoezi mara kwa mara, kutembea na kukimbia. Pia kula chakula chenye lishe na kunywa maji ya kutosha. Pia kulala ya kutosha ili mwili upate kupumzika.

Inategemea tukio, kwa vibe za kila siku na kufanya mambo suruali inavutia na zinanipa uhuru wa kusonga. Lakini kwa tukio la kupendeza au jioni, sketi zina charm yake kabisa.